Ili kuongeza uzalishaji wangu, huwa naanza kwa kujipanga vizuri na kujielewa mwenyewe. Nauliza maswali yanayo nisaidia kuwaza na kujiweka sawa kabla ya kwanza kazi. Kwanza najiuliza leo ni kazi gani muhimu zaidi? Hii hunisaidia nisiingie kwenye shughuli nyingi zisizo na maana. Pia hujiuliza ni wakati gani akili yangu iko fresh zaidi? Mara nyingi asubuhi au mapema mchana ndipo naweka kazi nzito zinazohitaji umakini. Ninapokuwa kazi najitahidi kuondoa vitu vinavyo nivuruga. Nauliza mwenyewe, ni nini kinaweza kunisumbua sasa hivi na ninawezaje kukiepuka. Wakati mwingine ni simu, wakati mwingine ni kelele, hivyo najitengeneza mazingira tulivu. Pia napenda kujipa, mazubu, mapumziko mafupi, nauliza je nimechoka au bado nina nguvu, mapumziko unisaidishia nguvu na mawazo mapya. Mwisho wa siku ujiuliza nimefanikiwa nini leo na ni nini nifanye nini vizuri zaidi kesho. Maswali hayo unisaidia kuendelea kuboresha uzalishaji wangu siku hadi siku.

Ndio, napenda kutembea kwa miguu. Hasa, nikitaka kupumzisha mawazo. Mara nyingi natembea asubuhi hau jioni. Wakati hewa iko fresh na kelele zimepungua. Kutembea unisaidia kufikiria kupanga siku yangu hao ata kujikumbusha mambo madogo ya maisha. Wakati mwingine nafaa earphones, wakati mwingine na napendelea kutembea kimya kimya nikisikiza masingira, si lazima iwe safari ndefu sana, hata kutembea kidogo tu hunifanya nijisikie poa na mwenye nguvu tena.

Shuguli yangu ya kupendezwa ni kusikiliza muziki na kuandika mawazo. Napenda kukaa mahali tulifu labda jioni ni kisikiza nyimbo za pole pole wakati huwa na nawaza maisha naandika kidogo na nahisi akili inatulia na kitu hunisaidia kupumzika na kujielewa zaidi.

Msimu wa mwaka ninaoupenda zaidi ni Disemba. Kipindi hiki univutia sana kwa sababu hali ya hewa uwa ya kupua na kunipa nafasi ya kupumua baada ya miezi ya kazi na shughuli nyingi. Pia ni wakati walikizo kukutana na familia na marafiki. Kusherekea pamoja na kufuraia chakula na ficheko. Disemba unifanya najisikia uuru nikiwa na muda wa kutafakari mwaka uliopita na kueka malengo mapya mwaka unaoafuata. Ni msimu unaonipa furaha, amani matumaini moyoni.

Mimi nashambulia mabadiliko ya kazi kwa kuwa mtulivu na mwenye mipango. Kwanza najipa muda wa kuelewa mabadiliko yenyewe na kwanini yametokea. Alafu naanza kujifunza ujuzi mpya au kuboresha ule nilionao. Ili niendelee na hali mpya. Pia napenda kuuliza maswali pale sielewi na kushirikiana na wenzangu kazini. Kwa kufanya hivyo, mabadiliko yananipa hofu sana bali yanayochukulia kama nafasi ya kukua na kujifunza zaidi.

Mimi husherekea mwaka mpya kwa njia ya utulivu na yenye maana sana. Mara nyingi nakaa nyumbani na familia yangu. Tukipika chakula kizuri na kusherehekea kicheko na mazungumzo ya kina. Tunakumbuka mambo mazuri ya mwaka uliopita, changamoto tulizopitia na mafunzo yaliyojifunza. Ninapenda pia kuchukua muda wangu binafsi kutafakari kushukuru kwa maisha na afya na kuomba baraka kwa mwaka unaokuja. Baada ya sherehe kubwa na kelele nachagua amani, ukaribu na ukwapendwa na kupanga malengo mapya kwa matumaini na moyo mpya.

Nikiwa na furaha kua nyumbani, upenda sana mazingira ya utulivu na amani. Mara nyingi, uansa kwa kukaa chini ni kitulia, ni kisikiliza muziki, laini hao sauti za asili zinazonisaidia. Akili kupumzika, napenda pia kunywa chai au kinywaji ninacho kipenda. Huku nikitazama filamu. Kipindi cha televisheni hao ata abari kwa muda mfupi. Wakati mwingine utumia muda kuzungumza na familia, kucheka na kushirikiana hadithi za siku. Pia, napenda kukaa peke yangu kidogo, kufikiria mipango yangu, kuandika mawazo au kusoma kitu kinacho ni gezea maarifa. Nyumbani, pia unipa nafasi ya kupumua, kujipanga upya na kujisikia uhuru bila presha yeyote. Hapo ndipo najiona nikiwa na furaha ya ukweli.

Mimi napenda kujifunza historia kwa njia kuunganisha hadithi na pia picha za maisha ya watu wa zamani. Sioni historia kama namba au tarehe tu, bali kama adithidi zinazo ishi. Kila tukio lina sababu na matokeo. Na kila mtu ana nafsi yake kwa kawaida. Napenda kuanza kwa kusoma vitabu au makala zinazo toa mstari wa kipindi fulani. Kisha kuangalia ramani na picha za enzi hizo ili niweze kuona jinsi mambo yanavyo kuwa. Baada ya hapo, unapenda kuangalia filamu au nyakati za historia kwa sababu kuona matukio kwa macho yangu kunisaidia sana kuingiza macho mambo moyoni. Mara nyingine napenda kujaribu kuandika adithiti fubi fupi au maelezo yangu binafsi ya kile kinacho nifunza. Kwa sababu kuandika kuna saidia akili yangu kupanga historia kwa mpangilio wa maana. Pia napenda kuzungumza na wengine kuhusu historia, kushiriki maoni, kuuliza kwanini na vipi ili kuelewa zaidi. Kwa kweli njia yangu ya kujifunza historia ni mchanganyiko wa kusoma, kuona, kuandika na kuzungumza. Kila njia inasaidia kufanya historia iwe, hai, moyoni mwangu na siku za cha kurudia tu.

Kwa upande wangu mchezaji bora wa mpira wa kikapu ninaweza kusema ni Lee Brown James sijui napenda jinsi anavyoweza kucheza kwa ustadi mkubwa. Na siyo tu kufunga pointi lakini pia jinsi anavyojishiriki wachezaji wenzake na kuunda fursa kwenye uwanja. Ana stamina akili ya mchezo na moyo wa ushindi jambo linanonifanya ujulikane sana. Nakumbuka mchezo mmoja ambapo alicheza ilikuwa mchezo wa playoff. Na alifunga pointi nyingi ila pia alifanya assist kadhaa ambazo zilisaidia time, timu kushinda, nilikuwa nimekaa mbele ya tv na nilihisi mchanganyiko wa shangwe na msisimko, nilikuwa nashangaa jinsi alivyojirekebisha, kutambua nafsi na wenzake na kufanya mchezo kuwa rahisi zaidi kwa timu yake. Wakati naona akicheza, napenda kuangalia focus yake na determination. Uso wake unasema hakuna cha kuzuia. Hii inanikumbusha kwamba kama mtu anaendeshwa na nidhamu mwana moyo. Anaweza kufanikisha mambo makubwa. Ikiwa.

Ee, ndio napenda hesabu. Hesabu hunivutia kwa sababu hunifanya kufikiri kwa kina na kutatua matatizo hatua kwa hatua. Ninapofanya hesabu nahisi akili yangu inakua makini zaidi na inanisaidia kupanga mawazo yangu vizuri. Pia napenda jinsi hesabu nilivyo na majibu ya wazi, jambo linalonipa kuridhi nikimaliza swali kwa usanii.

Mimi napenda mwanga mkali na mwanga wa kati kwa sababu kila mmoja una hisia wake tofauti. Mwanga mkali unanifanya nishike nguvu na kunipa msukumo wa kufanya mambo haraka na kwa ujasiri. Unaniamsha na kunifanya nishike kila kitu kwa nguvu. Lakini mwanga wa kati ni tofauti kabisa. Unanipeleka kwenye hali ya utulivu na amani. Unaniruhusu kufikiria kwa kina, kupumzika na kuzingatia kile. Kitu kidogo kidogo kwa kweli napenda zote kwa sababu kila mmoja inachangia hisia na hali yangu ya namna yake ya kipekee.

Ndiyo napenda sana kukimbia. Siyo tu kwa sababu ni mchezo wa mwili. Bali pia ni njia nzuri ya kutulia akili yangu na kuondoa msongo wa mawazo. Nikikimbia asubuhi au jioni napata nafasi ya kua peke yangu na kufikiria mambo kwa kina. Au hata kufurahia tu madhara, madhari ya mazingira. Mara nyingine napenda kukimbia pole pole. Nikifuatulia mipango ya moyo wangu na kupumua kwa utulivu. Mara nyingine napenda kukimbia kwa kasi kidogo. Ni kijaribu kupima nguvu zangu na kushinda changamoto kwa kweli kukimbia kwangu siyo tu zoezi la mwili ni kama ni wakati wa kujitunza kisiyo kisaikolojia na kiroho pia na kila hatua ni fursa ya kujisikia huru na kuimarisha mwili wangu.

Mimi unaposema kula nje ya nyumbani, ninaona ni mchanganyiko wa vibe. Wakati mwingine napenda kuenda restaurant, hasa zile zenye menu nzuri na mahali penye mood nzuri. Pumzika kidogo kutoka nyumbani, kujaribu chakula tofauti na kuona watu wakicheka au wakipiga story. Lakini pia kuna siku napenda tu kubaki nyumbani, kuandaa chakula changu, mwenyewe kuchagua spices na ladha ninazonipenda. Kisha kukaa kwenye kona yangu nikifurahia kila bite. Kwa kweli kulia nje na ndani ya nyumba vyote vina flavor zao. Njia moja ni adventure, nyingine ni comfort. Iyo napenda ku mchanganyiko wa zote depending the mood yangu siku hiyo.

Eee, napenda kulea bustani sana. Siku nyingine napenda kupanda kitu kidogo tu, labda maua mazuri, yenye rangi au mboga za nyumbani kama viazi, karoti, au nyanya. Pia mara nyingine napenda kujaribu mimea ndogo ya kienyeji kama mchicha, au spinachi. Kuna kitu kinacho nifanya nijisikie vizuri ni kuona mimea na inakuwa polepole na kujua nitakuwa na kitu safi chakula au kuona bustani yangu ikifurahi rangi na maisha. Pia napenda kuweka mimea ya kidogo ya mapambo karibu na milango au kando ya kitulu. Inafanya bustani ionekane nzuri na yenye amani. Ni kitu kidogo lakini inanifanya nijisikie furaha na kutulia.

Chumba changu ni kubwa kidogo, sio kubwa sana, lakini pia sio kidogo kiasi, linatoa space zuri kutembea na kufanya mambo kidogo ndani, kuta ziko fresh, zinarangi ya off-white, lakini kuna baadhi ya spots zina picha, ndogo ndogo za nature, au travel ambazo zinabuagwa vibe vizuri. Kitanda changu kiko cossy sana, kina mattress nzuri yenye softness ya comfort level sahihi, na pillows zime arranged nicely. Jinsi ni fluffy na inafanya ujisikie kamo uko home. Kando ya kitanda kuna bedside table. Kidogo ambayo nimeweka lamp yenye warm light. Inafanya chumba kiwe chill usiku. Kwenye dirisha unaweza kuona view ya mtaa kidogo na trees zinapanda kidogo mbali. Mvua unaponyesha unapata fresh vibe na fresh air. Hii inafanya chumba kiwe serene na peace zaidi. Kitu kinachokipenda zaidi ndani ya ni bookshelf yangu, ina vitabu vingi, diaries na baadhi ya sora sasa ni kidogo za travel. Kila mara napokea, napokaa karibu na inanikumbusha memory nzuri na pia inanifungua mind yangu kwa ideas mpya. Ni kama my little corner ya peace, inspiration ndani ya nyumba.

Sawa, kama mimi nikisema, kujiandaa kwa mkutano ni process kidogo, sio tu kucha tu. Kwanza napanga ajenda ya mambo yote nita-discuss. Kama ni notes, points, au data ninayohitaji. Kisha nakagua files zote, presentations au reports zipi zinahitajika ili nisione Charles wakati wa mkutano. Baada ya hapo, napanga viti location au link kama ni online. Nakagua tech kama projector, laptop au microphone ziko ready. Mimi pia napanga wakati wangu vizuri, nifike early kidogo, refresh na kujiset mentally. Kama ni only nakagua internet connection na environment yangu kuhakikisha hakuna distraction. Mwisho napanga points zangu na kuzungumza kwa logic na clarity. Na wakati mwingine na rehearse kidogo ili niko confident na nisijielewe kusema mambo muhimu. Hii inanisaidia mkutano kuenda smooth na niko fresh ready kushare ideas bila stress.